Kuna aina tofauti tofauti za nyama na zimegawanyishwa kulingana na mnyama au chanzo. Kuna nyama za wanyama wa nchi kavu, kuna nyama za majini na kuna nyama za ndege. Nyama za wanyama wa nchi kavu ni kama nyama ya ng'ombe, ya mbuzi, ya kondoo, ya nguruwe, ya ngamia na ya sungura. Nyama za wanyama kama ndege kuna kuku, kanga, bata na njiwa. Na kwa nyama za majini kuna samaki, kamba, kaa na pweza. Kulingana na muundo kuna nyama nyekundu na nyama nyeupe. Nyama nyekundu ni kama ng'ombe na mbuzi na nyama nyeupe ni kuku na samaki. Nyama ambayo inanipendeza zaidi ni nyama nyeupe. Mimi hupenda nyama hii kwa sababu inafaida mingi sana mwilini na ndio mana naipenda zaidi kulingana na mimi.

Mimi hupenda kucheza mchezo wa video. Kwani, ikichezwa kwa kiasi na nidhamu, inafaida tele kwangu mimi. Faida zake ni kama zile, kuboresha uwezo wa kufikiria, hukuza ubunifu, husaidia kujifunza teknolojia, hupunguza msongo wa mawazo, huboresha uratibu wa mkono na macho, pia, hukuza ujuzi wa haraka na maamuzi, na mwisho huongeza furaha na motisha sana sana wakati mtu wa anashinda. Ndiyo maana, mimi hupenda sana kucheza mchezo wa video.

Baada ya siku mrefu, mimi hutafuta njia tofauti tofauti za kupumzika. Kimwili, mimi hupumzika kwa kunyorosha mwili, kuoga majimoto, kutembea taratibu, na kulala masaa manane. Kiakili, mimi hupumzika kwa kusikiliza muziki, kutafakari, kusoma kitabu, kuandika mawazo, na kuomba. Saa zingine mimi hupumzika na burudani kwa kutazama filamu, kucheza mchezo wa nje au kuenda kukaa nje kupata hewa safi huku nikitazama mazingira ya asili. Hivi ndivyo mimi hupenda kupumzika baaae ya siku ndefu kazini.

Nina mengi ya kusema kuhusu rafiki yangu. Kwanza, jina lake ni Alice. Tulikutana tukiwa shule ya upili. Tulikuwa tunakaa pamoja darasani. Sote, tulipenda masomo sana. Yeye ni mtu mkweli na anaroho ya kusaidia sana. Rafiki yangu nampenda sana kwani ni mtu mtulivu, mkweli na anaroho safi sana. Na ndio manake yeye ni rafiki yangu. Kwa hivi sasa hatuishi pamoja, tuko mbali mbali. Ila badu nampenda kama rafiki yangu wa kweli na wakaribu zaidi.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

Nyumba inaitaji kusafishwa leo, vumbi limeja kila mahali, nitanza na chumba cha kulala, nifunge vitanda vizuri, vyomba vya kuchomea vikohozi vinaitaji kunawishwa, sakavu lazima lifagiwe na kupanguliwa, inaitaji kusafisha bafuni pia, iwe safi kabisa. Kazi ni nyingi lakini nitafanya pole pole. Ntawasha mziki nifanye kazi ikiwa na furaha. Watoto watanisaidia kupanga vitu vyao. Nyumba safi inatoa amani ya moyo. Nafikiria ntatumia sambili tu. Bada ya kusafisha tutakaa kwenye nyumba safi na kupumzika.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

Nimepata kitabu kipiya tangu wiki mbili. Bado sijasoma. Nimekuwa na shuguli nyingi. Leo nitachukua muda kusoma angalauka urasa kumi. Kitabu kinazungumzia historia ya nchi yetu. Ni muhimu kujua. Napenda kusoma jioni kabla ya kulala. Moyo wangu unatulia. Magazeti ninasoma asubui. Lakini vitabu ni kwa jioni. Watoto wangu wanaona ninapenda kusoma. Nao wananza kupenda. Hii tabia nzuri kuwapa. Maktaba ya kitabu ina vitabu vingi. Nitakuenda wiki ijayo kusoma na kufungua akili. Kujua mambo mapia.

Ninanjaa sana. Je, nipike nini leo? Kuna wali na maragwe hapo jikoni. Au nipike pilau. Lakini inachukua muda mrefu. Nathani nitafanya kitu raisi tu. Chapati na mchuzi wamboga. Nina viyuma viyazi na karoti. Nitaongeza pili pili kidogo. Spendi chakula kisicho na latha. Watoto wanapenda chapati sana. Watafurai. Ni nahitaji kwanza kuanda mapema kabla hawajaja kutoka shule. Kazi ya kupika ni nzuri lakini leo ni mezeka kidogo.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

Sherehe yangu ya kupendeza ni siku yangu ya kuzaliwa. Mimi hupenda sherehe hii sana. Sherehe hii unikumbusha mambo mengi. Sherehe yangu huwa februari tarehe nne. Mimi hupenda sana kusherekea wakati wa sherehe hii. Manake ni muhimu kujifurahia.

Mimi hushughulikia makosa kazi ni hivi. Kwanza, mimi hukubali kosa langu ni vizuri kuwa kosa limetokea. Pili, mimi hujaribu kutambua chanzo la kosa ili nijue nitaanziya wapi. Tatu, mimi huchukua hatua ya kurekebisha kosa. Kama kosa lenyewe linaweza kurekebishika, basi ni vizuri nichukue hatua hivyo. Lanne, mimi hujifunza kutokana na kosa hilo. Na lamwisho, mimi huomba msamaha inapo hitajika. Kama kosa hili linaumiza watu wengine, inabidi nichukuwe jukumu la kuomba msamaha na kuwahakikishia kuwa kosa hilo halitajirudia.

Jee, mimi hupenda kulima bustani. Ndiyo, mime hupenda kulima bustani. Kwanza, kulima bustani ni kulima katika shamba dogo au eneo ndogo lililo karibu na nyumba yako. Mimi hupenda sana kufanya hivyo, kwani linafaida mingi. Kwanza, linaokoa pesa, kwani nitapata bidhaa zangu hapo hapo tu nyumbani. Pili, ninapata bidhaa ambazo ziko fresh. Mimi hupenda sana hivyo. La tatu, linanipa nafasi ya kufanya kazi wakati ninataka kupumzika.

Kati ya chai na kahawa, ninachokipenda ni kahawa. Zote zina faida mwilini na zina faida kulingana na mtu. Lakini kwangu mimi, ninapenda kahawa. Ninapenda kahawa kwa sababu husaidia kuongeza umakini. Sana sana unapokinywa asubuhi huwa inasaidia kuchangamsha mtu. Pili huongeza nguvu mwilini na pia yana faida ya kiafya. Mwisho, mimi hupenda sana kahawa kwa sababu huboresha hali ya hewa ya hisia. Ndiyo maana, kati ya kahawa na chai, siku zote ntachagua kahawa.

Kuna namna nyingi za kusherekea mwaka mpya kulingana na mazingira, bajeti au mapendeleo yangu. Mimi husherekea. Mimi hupenda sana kusherekea mwaka mpya kwa na familia na pia na marafiki kwa kukula, kucheka, salamu. Pia mimi hupenda sana kusherekea mwaka mpya kwa ibada ili niweze kushukuru mungu kwa mwaka nzima kunilinda na kunipa afya. Pia mimi husherekea mwaka mpya kwa kusaidia wengine na mwisho mimi husherekea mwaka mpya kwa kufurahia burudani kutizama filamu au video mbalimbali.

Kwa masaa ishirini na nne, naweza nikasema masaa nane mimi hutumia simu. Mimi hupenda sana programu zenye zipo mtandaoni, programu kama WhatsApp, Facebook, au Instagram. Simu yangu ya kwanza nilinunuliwa wakati nilipomaliza shule ya upili ilikuwa ni zawadi kwa sababu ya kupita. Ningependa kueleza kuwa simu huwa inamazuri mengi na pia mabaya mengi. Kwangu mimi, mimi ni mwana biashara. Ninauza nguo. Kwa hivyo, bidhaa zangu mimi huzipiga picha. Kisha naziweka mtandaoni. Ili nipate wa uzaji. Wanunuzi. Simu yangu, wakati ninapoenda kulala, mimi huzima. Maanake, pia kitu kikitumiwa masaa mengi kinaeza haribu.

Kwa kuwa mimi ni mwanabiashara, simu yangu naitumia zaidi. Simu hii mimi huitumia kwa kupiga picha za bidhaa ambazo mimi ninauza. Bidhaa hizo, ninapomaliza kupiga picha mimi huziweka mtandaoni. Hivyo basi, wanunuzi wanaweza kuweka oda yao ili niweze kuwapelekea mahali walipo. Hivyo, simu hii hunisaidia zaidi wakati wa biashara ninapofanya kazi.

Kuna aina tofauti tofauti ya harufu. Kati za aina hizo zote, harufu inayonipendeza ni harufu ya manukato na harufu ya maua. Mimi hupenda sana harufu hizi kwani harufu nzuri hukufanya unaanza kujiamini na unajipenda pia. Ndiyo maana mimi hupenda harufu hizi.

Kati ya kusoma na kuandika, mimi huzipenda zote, lakini ninayopenda zaidi ni kuandika. Sababu yangu ya kupenda kuandika ni kwa sababu hunisaidia kuelewa mawazo na hisia. Pili huonyesha uelewa wa ulichofunzwa na pia huimarisha kumbukumbu. Ndiyo maana mimi hupenda sana kuandika zaidi kushinda kusoma.

Kuna aina tofauti tofauti ya mawasiliano, mawasiliano ya maneno, mawasiliano ya maandishi, mawasiliano yasio ya maneno, mawasiliano ya kidigitali, mawasiliano ya picha, mawasiliano ya ishara na mawasiliano rasmi. Kati ya haya mawasiliano tofauti tofauti, yale ambayo mimi hupenda zaidi ni mawasiliano ya kidigitali na mawasiliano ya maneno. Napenda haya mawasiliano kwa sababu ntaweza kuelewa kile kitu ambacho mwenzangu ama wenzangu wananieleza. Ndio maana mimi hufuraiya sana mawasiliano haya.